Tunda langu la kupendezwa ni embe. Napenda kula embe lililoiva vizuri kwa sababu ni tamu na lina ladha nzuri sana. Kila nikifikiria embe nahisi furaha na kumbukumbu za kula tunda hilo wakati wa jua kali. Pia napenda kulila likiwa baridi kwa sababu huniburudisha zaidi.

Kwa kawaida naoga mara tatu kwa siku, hasa asubuhi, mchana na jioni. Hii hunisaidia kujisikia msafi, nikiwa na nguvu na mwenye kujiamini siku nzima. Hasa wakati wa hali ya hewa, ya joto au baada ya kufanya shughuli nyingi. Pia hunipa utulivu wa akili na kunisaidia kupumzika vizuri.

Ushauri ningependa kumpa mtu anaeanza kazi ni awe mnyenyekevu, tayari kujifunza na asiogope kuuliza maswali. Pia ni muhimu kuwa na nidhamu, kuheshimu wenzako na kufanya kazi kwa bidii ila kujijengea msingi mzuri wa mafanikio ya baadae. Zaidi ya hayo anapaswa kuwa mvumilivu.

Ndio, napenda kuimba kwa sababu hunifurahisha, hunipunguzia msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Kuimba kunanisaidia kuonyesha hisia zangu, kuimarisha hali yangu ya kila siku na kuniletea utulivu wa akili. Pia hunisaidia kukuza ubunifu wangu, kuimarisha sauti yangu pia.

Ndio, napenda kusafiri ni kitumia GPS kwa sababu hunirahisishia kujua mwelekeo kuokoa muda na kufika ni nakokuenda bila usumbufu. Pia hunipa uhakika wa kuepuka kupotea na kunifanyia safari iwe rahisi na salama zaidi. Pia mihutumia ramani kusafiri.

Napenda kuhifadhi pesa kwa kugawa kipengele cha kipato changu kila mwezi ni kihakikisha na panga matumizi yangu kwa busara. Mara nyingi ninaweka sehemu ndogo ya pesa kwenye boksi au akaunti ya banki ili kuhakikisha kuwa sihitaji kutumia zote maramoja. Pia napenda kuweka malengo madogo ya akiba kama kununua kitu cha muhimu.

Ningependelea kutembelea Tokyo, Japani kwa sababu ni mji unaochanganya utamaduni wa zamani na maendeleo ya kisasa. Ningependa kuona mandhari ya miji yenye taa nyingi, kujaribu vyakula vya kienyeji na kushuhudia tamaduni za kipekee kama sherehe za jadi na teknolojia ya kisasa.